Je ni mfereji gani wa televisheni unaofuata mfereji wa tv ninaofuata zaidi ni citizen napenda citizen kwa sababu unatoa habari za haraka za ulimwengu mzima na kuzahihi na kwa njia ya kitaaluma. Nakumbuka nilanza kuangalia citizen nilipokuwa na hamu ya kujifunza zaidi kuhusu matukio mbalimbali ya dunia. Sio tu habari za hapa nchini pia wanaleta habari za huko nje ninapenda sana. Kuendelea kuangalia mashirika haya ya habari kwa sababu ya kunisaidia sana kuwa na habari za kweli na kufanya mamuzi bora katika maisha yangu.

Je, unahimizaji ushirikiano katika timu? Kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo muhimu sana. Na kwanza napenda kuanzisha kwa kuuliza maswali ya kuhamasisha kama tunahitaji kusaidiana zaidi. Au hujui kila mtu ana hisia gani kuhusu kazi yetu ya pamoja. Hii hutoa nafasi ya kila mtu kueleza mawazo na hisia zao na hivyo. Kuanzisha mazungumzo ya wazi. Pia napendekeza kuhamasisha mawasiliana ya wazi na kuheshimiana kati ya watini. Kushiriki majukumu na kuwajali wenzako kunazidi kuimarisha uhusiano na mzuri wa kuondoa migogoro isio ya lazima.

Je unaenda hospitalini marangapi kwa mwaka kwa kawaida mimi huenda hospitalini marachache sana kwa mwaka hasaa ninapohitaji kutembelea kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au mpengine mimi afya yangu imethoofika kuna wakati hospitali mahari muhimu sana nadhani ni vizuri pia kuwa na daktari wa familia ambaye huwa natembelea mara kwa mara kwa ushauri na usimamizi wa afya yako.

Jee, unajistawisha vipi wakati walikizo. Wakati walikizo, napenda kujistawisha kwa njia ambayo inanifanya nijisikie vizuri na kupumzika kabisa. Kwanza napanga mambo yangu mapema kama vila kusafisha nyumba. Hili nisiwe na usumbufu wowote wakati walikizo. Kisha napenda kufanya mambo, nayopenda kama kuzoma kitabu, kutazama sinema. Pia napendelea kula vyakula bora, vitamu. Hasaa ya kienyeji linachotaka kujaribu wakati mingine napenda kutumia muda na familia au marafiki wakaribu.

Jee, unapendelea mfumo gani wa simu, unapendelea kutumia mfumo wa simu wa android, kwanza ni rahisi kutumia na una apu nyingi sana, aina za mbali mbali zinaweza kusaidia kazi za kila siku, burudani na mawasiliano. Pia android imeniwezesha na imenipafulsa kubwa ya kubinafsisha simu kwa njia nyingi, kama kubadilisha mandhari, kupanga screen, na kutumia app mbali mbali bila vikwazo vyovyote.

Je, ulifanya nini ya subuhi hii? Asubuhi hii niliamka saa kumi na mbili unusu. Kitu cha kwanza nilichofanya baada kuamka ni kusafisha meno na kuoga. Kwa chakula cha asubuhi nilikula wali na mboga za mchicha kwa sababu ni chakula chenye nguvu. Na kinanipa nishati ya kuanza siku. Nilianza siku yangu kwa kuanda mipango yangu ya kazi na kisha. Nikafanya kazi yangu ya nyumbani. Kisha nikakuja kuketi hapa kuendelea na kufanya kufanya sauti zangu. Na asubui hii lianza vizuri nilijihisi mimi ni mtu mwenye motisha kwa kufanya na kuendelea kufanya kazi hii.

Jee, unalala kwa masaa mangapi kwa kawaida. Mimi kwa kawaida hulala takriban masaa saba hadi ni ya nane kila usiku na penda kulala vizuri ili nikiwa na nguvu za kutosha kwa usiku inayofuata.

Jee unapenda kwenda sinema mara ngapi? Mimi hupenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi hasa ni napokuwa na wakati wa mapumziko. Sinema hutoa burudani sana na pia ni njia nzuri sana yangu ya kupumzika na kufurahia hadithi mpya.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii, ndiyo, natumia mitandao ya kijamii kama Instagram, Whatsapp, TikTok, na hata X. Ninatumia kuwasiliana na marafiki na familia pia kupata habari na burudani kwa mfano Instagram. Ni sehemu nzuri sana kuona picture na video za marafiki pamoja na mambo mengi mapya. Kumbuka ni muhimu sana kutumia mitandao hii kwa njia salama na pia kuweka mipaka na muda ili isiathiri shuguli zangu. Za kila siku.

Jee unapenda kuoga kwa maji ya moto ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto majk ya moto imenisaidia sana huu nisaidia kupumzisha mwili hasaa baada ya siku ndefu au siku kuna kuwa nabaridi hunifanya nijisikie mimi ni mwepesi ni mtulivu na tayari kupumzika na kulala vizuvi.

Je, unatumia njia gani ya usafiri kila siku? Kila siku natumia usafiri wa umma, hasa matatu. Napenda njia hii kwa sababu ni rahisi sana, ya gharama nafuu na inanisaidia kufika kazini au shughuli ninazokuwa nazo, bila usumbufu mkubwa. Wakati ya safari hii, napata muda wa kusikiliza miziki, kufikiria mipango ya siku, ingawa wakati mwingine kuna msongamano wa watu, bado naona ni njia nzuri ya kusafiri kila siku.

Ni nini kinacho kufanya ufurahi sana? Kinacho nifanya nifurahi sana ni kufanikiwa kutimiza malengo yangu na kuona watu niliowasaidia wakifaulu. Pia nafurahi sana nikitumia mda na familia au marafiki. Tukicheka na kushirikiana mafanikio madogo ya kila siku kama kumaliza kazi vizuri au kujifunza jambo jipya. Unipa furaha na motisha ya kuendelea.